Mahusiano ni muhimu ni nini kipaumbele kazini kwa mahusiano? Mausiano ni muhimu sana katika kazini. Inafanya watu waelewane, mskizane, ujue huyu anataka nini, ujue mtu, mtu hiyo mazingira anafanya kazi kama. Inampa yeye afanye kazi vizuri na pia inaweza, inaweza inaweza fanya matokeo ya kazini yaongezeke watu wakiongea sababu utakuwa umejulisha watu vile kazi inaendelea, nini wanafaa kufanya, wakati gani na muda yupi.

Niambie kuhusu chakula chako unachokipenda zaidi. Mawazo ya kwanza. Unaweza kushiriki ni chakula gani na ni wapi unapenda kukila. Mimi ninapenda maharagwe na mchele. Ninapenda kula nikikaa sebuleni. Nikitazama runinga. Labda unaweza kueleza jinsi unavyo ladha. Je, unakumbuka mara ya kwanza ulipokila, ndiyo, nakumbuka mara ya kwanza nilipokula, nikuwa mtoto mchanga, nikaona ni tamu zaidi, sasa tangu niwe mdogo, adi wa sasa napenda kula mchele na maharagwe. Ni nani aliyekueleza kuhusu chakula hiki, mamangu mzazi, mamangu ndiye anapenda kupika chakula kila wakati. Mchele kwa maharagwe, nyama, kwa ugali, viazi. But sana sana anapenda kupika mchele kwa maharagwe. Mara ya mwisho ulikila lini, nilikula jana. Jana ndo siku ya mwisho nilikula mchele na maharagwe. Napenda sana mchele na maharagwe.